Chumba changu chakulala ni cha ukubwa wa wastani, si kikubwa sana wala kidogo kupita kiasi. Kuta zake zinarangi ya blue hafifu, rangi inayofanya chumba kuhisi kuwa tulivu na cha kupumzisha. Kitanda changu ni laini na kinaridhisha sana. Nina godoro nzuri na mito miwili ambayo husaidia kulala kwa amani baada ya siku ndefu. Kutoka dirishani, naweza kuona majengo ya jirani na miti mi chache na asubui mwanga wajua huingia taratibu na kufanya chumba kiwe na mwangaza wa kupendeza. Wakati mwingine nasikia sauti za ndege, jambo linalo nifanya nisikie vizuri. Kitu ninacho kipenda zaidi chumbani kwangu ni utulivu wake pamoja na mpangilio niliofanya mwenyewe. Pia napenda meza yangu ndogo ilio na vitabu na simu yangu. Kwa sababu hunipa nafasi ya kusoma au kupumzika kwa utulivu.

Napenda sana kutazama michezo, haswa mpira wa miguu, kwa sababu ni mchezo unaochanganya ustadi, mbinu na mashika mashikamano wa timu. Mpira wa miguu hunivutia kwa kwa kuwa kila mechi huwa na msisimuko wake na matokeo yanaweza kubadili wakati wowote. Pia napenda kutazama ri riadha wakati wa mashindano makubwa kwa sababu huonyesha nithamu, juhudi na uvumilivu wa wanawami wanamichezo. Sababu kubwa inayonifanya nipende michezo hii ni msisimuko na hisia zinazoambatana nayo. Kuona timu au wanamichezo kujitahidi hadi mwisho hunipa motisha ata katika maisha ya kawaida. Michezo pia huleta watu pamoja, iwe ni marafiki, familia au hata watu wanaofa wanaofahamiana. So michezo wakushangaza ninaokumbuka ni mechi ya mpira wa miguu iliyogeuka geuka dakika za mwisho ambapo timu ilio kuwa inapoteza ilifunga mabao mawili na kushinda. Ilikuwa mechi ya kusisimua sana na ilinifanya nisimame kwa furaha. Kwa kawaida napenda kutazama mechi nyumbani kupitia runinga. Hasa nikiwa na marafiki au familia. Wakati mwingine napenda kutazama mwenye kwenye meneo ya uma kama vibanda vya kuonyesha michezo kwa sababu kelele na shangwe huongeza burudani. Ninapokuwa natazama michezo nahisi furaha, msisimuko na wakati mwingine presha. Kuna nyakati nacheka nasha nashangaa au ata kukasirika kidogo. Lakini mwishoe michezo hunipa burudani na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule na kipenda kwa sababu ndicho chumba kinachotumiwa sana na kinamuangaza mzuri na nafasi ya kutosha. Sebule hunifanya najiisi huru na nikiwa karibu na watu wengine nyumbani. Kinachofanya sebule iwe na ya pekee ni mpangilio wake. Kinasofa laini, zinaurusu katika, zinaurusu kukaa kwa mudamrefu, runinga kwa ajili ya burudani na wakati mwingine mapambo yanaoleta hali ya ukamilifu. Pia ni chumba ambacho wageni ukaribishwa hivyo huwa na hali ya furaha na mazungumuzo. Ndani ya sebule, hufanya shughuli mbalimbali kama kutazama runinga, kuzungunza na familia, kusikiliza muziki au kupumzika bada ya siku ndefu. Wakati mwingine pia, hutazama michezo au filamu nikiwa na marafiki. Nikiwa ndani ya chumbaiki, isi utulivu, furaha na ukaribu. Ni mahali panapo nifanya nisikie nyumbani kabisa. Na hunipa na fasi ya kupumzika akili na kufurahia muda na watu wanaonipe.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango inapowezekana. Ninaamini kutoa ni njia ya kusaidia wengine na kurudisha, na kurudisha kwa jamii. Ata kama ni michango midogo, ninaona uthamani mkubwa hasa unapomsaidia mtu aliye katika haja au kuchangia shughuli za kijamii kama kanisa, msikiti, shule au misaada ya dharura. Kutoa hunifanya nijiskie furaha na kuridhika moyoni kwa sababu najua nimechangia kuboresha maisha ya mtu au kusaidia jambo jema. Pia huimarisha mshikamano na huruma kati ya watu.

Ninaweza kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa njia ya utulivu na heshima Napenda zaidi kujadili siasa kwa mtazamo wa elimu au uwelewa kama vile sera namna serikali inazifanya kazi na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyoadhiri maisha ya watu wa kawaida Ata hivyo sipendi mabishano, makali au mazungumzo yanayogawanya watu. Nadhani siasa ni muda ama ni mada muhimu lakini inahitaji kusikilizana, kuheshimiana na kufikiria kwa kina. Ikiwa mazungumzo yanalenga kujifunza au kubadilishana mawazo kwa amani niko sawa kabisa kuyashiriki.

Ninapenda kujifunza lugha za kigeni, hasa kispania na kijapani. Ninavutiwa na kispania kwa sababu kinazungumzwa na watu wengi duniani na naweza kusaidia sana katika mawasiliano, kusafiri na kazi. Kijapani kinanivutia kwa sababu utamaduni wake ni wa kipekee, teknolojia na burudani kama anime na michezo ya video. Kwa ujumla napenda, kujifunza lugha mpya kwa sababu hunifu fungua akili, hunisaidia kuelewa tamaduni tofauti na hunifanya nijisikie kujiendeleza kibinafsi. So, kujifunza lugha hunipa furaha na motisha ya kuendelea kujifunza mambo mapya.

Maranyingi natumia wifi, hasa nikiwa nyumbani au sehemu yenye mtandao wa uhakika. Kwa sababu ya haraka na nafu zaidi kwa matumizi ya muda mrefu kama kutazama video ama kupakua faili. Nikiwa nje au safarini hutumia data ya simu hili kuendelea kuwasiliana. Kutumia mitandao ya kijamii au kutafuta taarifa muhimu. Kwa hiyo, utegemea mazingira laikini wifi ndiyo nayoitumia zaidi.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya heshima na makini. Kwanza, usisahau kwamba maoni hayo mara nyingi ni fursa ya kujifunza au kuboresha. Ata kama maoni si rahisi au haya kubaliki na mtazamo wangu, hujaribu kusikiliza kwa utulivu na kuelewa sababu za mtu anayetoa maoni hayo. Kama maoni ni ya kujenga, napenda kuyadhamani, kuyadhamini na kuyatumia, kuboresha kazi yangu au tabia zangu. Ikiwa ni maoni hasi au changamoto, na hisi ni fursa ya kukuwa kupata mtazamo mwingine, kuboresha mapendekezo au kuimarisha uhusiano na wengine. Kwa ufupi, napenda kusikiliza, kuchambua na kujibu kwa utulivu badala ya kuikuepa au kukasirika maramoja.

Kinyuaji ninachokipenda kikubwa asubuhi ni chai, haswa chai ya kawaida ya tangawizi. Napenda kwa sababu huinuwa mwili na akili na unifanya nijisikie macho na tayari kwanza siku. Wakati mwigine napenda pia kahawa kidogo. Haswa ikiwa napaswa kuwa makini au ninashuguli nyingi asubuhi. Kila kinywaji ninachokiniwa hunichangia msisimuko na utulivu wa asubui na kunipa furaha ya kuanza siku kwa mtazamo mzuri.